Napenda kujifunza historia kwa kweli historia inafungua macho ya mtu kuona jinsi dunia ilivyokuwa na sababu mambo kuwa jinsi yalivyo sasa. Inakusaidia kuelewa tamaduni, watu, vita, maendeleo na hata makosa yaliotokea ili tusiyarudie. Pia ina aina ya hadithi za kweli kila tukio linafunza somo kwa mfano kujua historia ya Kenya kunasaidia kuelewa uhuru wetu, tamaduni zetu na changamoto za sasa.

Sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu inachunguza maisha yenyewe jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi, jinsi mimea na wanyama wanavyoshirikiana kwenye mazingira na hata jinsi seli ndogo zinaweza kufanya mambo makubwa, ni ajabu kuona fahamu wa maumbile unaweza kueleza maisha yote. Pia napenda fizikia kidogo hasaa sehemu ya nishati na mvuto kwa sababu inanifundisha kanuni ambazo zinatumika katika kila sehemu ya maisha yetu kutoka kwenye ndege hadi simu.

Chinua achebe kwa sababu anaunda hadithi zenye nguvu kutoka tamaduni za kiafrika hasa kitamaduni cha igbo na anafundisha somo la maisha kupitia hadithi za kweli za watu kitabu chake marufu things fall apart kinaonyesha mchanganiko wa tamaduni mabadiliko na changamoto za jamii na kinasisumua kwanjia za ya kipeke na yenye hisia.

Ninazo kutana nazo kazini ni usimamizi wa muda na kutofikisha deadlines. Wakati nyingi kazi zinakusonga kwa wakati moja ni changamoto ya kuweka kila kitu sawa na kumaliza kwa ubora, kuelewana na wenzio, mawasiliano. Mara nyingine changamoto ni watu kutoilewana, mailezo ya siowazi au mitazamo tofauti, rasilimali na vifa, kukosa vifa vya kutosha, budgeti ndogo au teknolojia sahihi kunaweza kufanya kazi kuangumu zaidi. Mskumo, kutokua na mskumo au kuzidiwa na shuguli zingine kuna punguza ufanisi na nguvu ya kufanya kazi. Kusawazisha kazi na maisha binafsi, changamoto kubwa ni kuhakikisha kazi haivunji afya yako usingizi au mahusiano yako binafsi.

Napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota kunanituliza akili na kunanikumbusha jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa kuliko matatizo yetu. Inanifanya nifikirie kuhusu uumbaji wa Mungu, siri za anga na nafasi yetu kama binadamu. Pia ni njia nzuri ya kupumzika, kutafakari na kujiskia karibu na maumbile.

Mpira wa miguu na michezo ya riadha, mpira wa miguu unanivutia kwa sababu una mshikamano, ushindani na hisia kali, dakika themanini zinaweza kubadilisha kila kitu, riadha napenda kwa sababu inaonyesha nidhamu, uvumilivu na uwezo wa mtu binafsi kujivuka mpaka. Ninakumbuka mchezo ya kushangaza kama fainali ya zenye comeback na za dakika ya mwisho au mbio za riadha ambapo mshindi anajulikana kwa sekunde za mwisho na zinakuacha bila pumzi. Napenda kutazama mchezo nyumbani na marafiki au familia au mahali penye mashabiki wengi kwa sababu hamasa inaongezeka wakati natazama mchezo nahisi furaha msisimuko na wakati mingine presha. Lakini zaidi ya yote mchezo hunipa burudani na kunifundisha kuhusu kazi ya timu, subira na kushinda na kushindwa kwa heshima.

Napenda kutumia mtandao ya kijami inasadia kubaki karibu na marafiki, familia na habari mpya. Pia ni njianzuri ya kupata burudani kushiriki mawazo na kujifunza mambo mapya. Lakini pia ni umuhimu kuwa makini na muda unautumia. Mara nyingine mtu anaweza kupoteza muda mwingi bila malengo. Kwa hivyo napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi, kwa lengo na pia kupumzika kutoka kwake ili akili isikose pumzi.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwa kwa yenye mchanganyiko wa elimu na burudani kwa mfano YouTube hapa napata video za masomo, tutorials, historia, michezo na ni mahali pazuri pa kujifunza kuburudika kwa wakati moja. TikTok hapa napata video fupi za burudani, mitindo na hacks za kila siku ni haraka lakini mara nyingine hupoteza muda ikiwa hutaweka mipaka. Instagram, hapa napata video fupi za maisha ya kila siku, story za marafiki na elimu ndogo kwenye nyiche mbali mbali.

Faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na ninachoshiriki na ninachokubali kwanza siweki taarifa binafsi kama namba ya simu anwani au taarifa za benki hadharani pia natumia nywila tofauti na zenye nguvu kwa akaunti mbalimbali na kuwasha uthibitisho wa hatuwa mbili pale inapowezekana pili nakagua praivesi setin kwenye mitandao ya kijamii ili kudhibiti nani anaeweza kuona machapisho yangu na kunitumia ujumbe epuka kubonyeza linki zisizoweza zisizoeleweka na kupakua vitu visivyo na uhakika kwa sababu vinaweza kuiba taarifa. Mwisho najipa mapumziko ya mara kwa mara kutoka mtandaoni na kufuta app zenye akaunti ambazo situmii tena.

Kwa hiyo katika maonyesho ya sanaa, napenda sana kuangalia kazi ya wasani, kwani kila picha, mchoro au kipande cha sana, kinaeleza hadithi, hisia na fikra za kipekee, ni aina ya kuungana na ubunifu wa binadamu na kunaleta mskumo na mawazo mapya. Mara nyingi napenda kuenda kwenye maonyesho ndani ya jiji au kwenye gallery mahali penye utulivu ili niweze kuzingatia sanaa za kazi hizo wakati nipo pale nahisi amani msisimko na furaha ya kufahamu jinsi wengine wanavyo nielezea dunia kupitia sanaa.

Fahamu majirani zangu kwa kiwango fulani, si kila siku tunashirikiana lakini nawapenda na kujua watu wa karibu na jinsi wanavyo hisi au hali yao ya kawaida. Kwa sababu inasaidia kuishi na amani, kusaidiana pale inapohitajika, mara nyingine tunaongea kidogo kushirikiana kwenye mambo ya kawaida, kama kujali nyumba, kushirikiana habari au kusaidiana pale mtu anapohitaji msaada mdogo. Wakati inafahamu majirani zangu na hisi usalama na mshikamano wa kijami, jambo linalo lifanya eneo kuwa rafiki na salama zaidi.

Napenda kupiga picha. Kupiga picha ni njia nzuru ya kunasa kumbukumbu, hisia na uzuri wa mazingira. Inanivutia kwa sababu picha moja ineza kusimulia hadithi bila maneno. Iwe ni manthari ya asili watu au matukio ya kila siku. Napenda zaidi kupiga picha ya mazingira ya anga au matukio ya kawaida. Kwa sababu zinaonyesha uhalisia wa maisha wakati napiga picha nahisi furaha, utulivu, ubunifu na inansaidia kuangalia dunia kwa jicho la kipekee.

Kupumzika baada ya siku ndefu kwa njia tofauti ili kurejesha nguvu za mwili na akili. Hapa ni baadhi ya njia ninazotumia kupumzika kimwili: kuvaa nguo za starehe, kuoga maji ya moto au kulala kidogo. Hii inasaidia kupunguza uchovu wa mwili, kupumzika kisaikolojia, akili kutulia, kutafakari, kusoma vitabu na kusikiliza muziki unaopendeza. Kutoka kwenye simu au mitandao ya kijamii, kupunguza matumizi ya digitali, kunafanya akili mapumziko halisi. Kufanya kitu unachokipenda, kuangalia video, kuchora au kupiga picha kunarudisha furaha na nguvu za ndani. Kuandika, kuandika mawazo, shukrani na hisia kunasaidia kupunguza stresi na kurekebisha akili.

Mandhari nzuri sana niliowahi kuona ni macho ya jua, juu ya mlima au bahari kila wakati jua linapozama anga hubadilika kuwa rangi ya dhahabu, waridi anasamawati na unapohisi upepo mpole au sauti ya mawimbi ni amani isiozoeleka. Pia napenda mandhari ya misitu yenye mvua au muinuko wa mlima. Kuangalia miti mirefu wanyamapori na mwanga unaupenya kwenye majani kuna leta hisia ya uzuri wa asili na mshikamano wa uumbaji. Kwa kweli, mandhari kama haya hufanya ukome kuangalia dunia kwa jicho la shukrani na kwa mara nyingine unahisi unakaribishwa na amani na utulivu.

Napendelea kufuata mfereji wa elimu na burudani kwenye televisheni, mfano, nat geo, hapa napata video vya asili, za wanyama, historia ya dunia na sayansi, ni njia nzuri ya kujifunza huku nikiburudika, Discovery Channel, napenda vipindi vya uvumbuzi teknolojia na mafunzo ya vitendo, BBC kwa habari za historia, tamaduni za dunia na makala ya kipekee. Pia nyingi pia mara nyingine napenda kupata mfereji wa burudani kama netflix.

Kutoka dirishani ni jambo zuri sana. Ukitazama nje kwa mara nyingi, ninaona mchanganyiko wa miti, majengo na barabara, miti hubeba rangi na maisha, majengo yanayotoa mnyororo wa maisha ya jiji na barabara zinazoonyesha harakati za kila siku za watu na magari. Wakati wa siku napenda kutazama nje ni saa za mapema usiku karibu jioni wakati taa za mitaa zinapowaka na anga linapozama taratibu kuwa giza. Hii inaunda hisia ya utulivu kidogo ya kufikiri na kuangalia maisha yanaposonga pole pole. Maandhari hubadilika sana kutokana na msimu wa vuli, kiangazi na baridi. Ukitazama nje ya dirishani nahisi amani utulivu na mara nyingine msisimko kidogo. Hasa kama kuna mchanganyiko wa mwanga, rangi za asili na sauti za maisha ya jiji.

Napenda zaidi ni Things Fall Apart ya Chinua achebe napenda kitabu hiki kwa sababu kina chunguza maisha ya jamii ya kiafrika, mabadiliko ya kitamaduni na changamoto za binadamu kwa njia ya kweli na yenye hisia. Hadithi yake ni yakina na inaonyesha nguvu, dhuluma na heshima za jamii wakati moja. Muhusika ninayempenda zaidi ni okonko kwa sababu ingawa ana makosa na ubinafsi ni mhusika mwenye nguvu nidhamu na anajaribu kulinda heshima yake na familia yake. Hadithi yake inafundisha somo la maisha, ujasiri na matokeo ya maamuzi. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa fasihi ambaye aliniambia kitabu hiki kita nisaidia kuelewa tamaduni na historia ya kiafrika kwa undani. Ndiyo, ningependa kusoma vitabu vingine vya achebe kwa sababu anauwezo wakusimulia historia na maisha ya kawaida kwanjia kuvutia na yenye maana. Na kila kitabu chake kinachangia ufahamu mpya.

Mizi ya plastiki ni jambo muhimu sana kwa mazingira. Hapa ni baathi ya njia ninazo tumia kueka vifaa vya kudumu, badala ya kutumia begi za plastiki ninabeba begi za vitambaa au vifaa vinavyoweza kudumu kila ninapo shuka dukani. Kuepuka bidhaa zenye plastiki mingi, kuchagua bidha zenye ufugaji wa karatasi au chuma badala ya plastiki isio na faida. Kutumia tena, kila plastiki nina yopata ni nahakikisha inaingizwa kwenye mfumo wa recycling au inatumika tena kwanjia nyingine. Kujenga tabia ya kushirikiana kuwa shauri familia marafiki na jamii kuhusu faida za kupunguza plastiki.

Napenda zaidi ni chai ya asali na tangawizi napenda chai hii kwa sababu ya kupumzisha yenye harufu nzuri na inafanya mwili kuamsha kidogo bila msisimuko mkali. Mara nyingi na kunywa chai asubuhi au jioni hasa wakati napumzika au baada ya shughuli nyingi. Nilijifunza kufurahia chai kutokana kutoka bibi yangu ambaye daima alituandalia pale nyumbani akitumia tangawizi na asali ya asili. Baada ya kunywa chai nahisi utulivu, nguvu kidogo ya mwili na hisia nzuri ya kutulia, pia mara nyingine hunipa msisimuko mdogo kwa akili hasa wakati wakusoma au kufikiri kwa makini.

Kusafiri kwa ndege ni uzoefu wa kipekee hasa kuona mawingi, manthari kutoka juu na jinsi dunia inavyopanga chini yako. Napenda hisia ya kuondoka kwenye ardhi na kuona mabadiliko ya rangi za anga na manthari. Mara nyingi napenda kusafiri wakati wa asubuhi au jioni, wakati mwanga wa jua unapocheza kwenye mawingu jambo linaloongeza msisimko na utulivu. Pia napenda kuliwa na hisia huru na uvumbuzi kwa sababu ndege inakuletea mbali na eneo lako la kawaida na unapata fursa ya kuona sehemu mpya na tamaduni tofauti.

Nimewahi kulima, nimewahi kushiriki katika shughuli za kulima, ni kazi yenye thamani kubwa kwa sababu inakufundisha subira, bidii na uhusiano wa karibu na ardhi, kuona mbegu ikimea na kuwa mmea ni jambo linaloleta furaha na kuridhika. Nimewahi kulima mboga kama sukuma wiki na nyanya na pia kushiriki kwenye shughuli za shamba kama kupanda kumwagilia na kuvuna. Mara nyingi nilijifunza kulima kutoka na wazazi na wazee ambao wali nifundisha umuhimu wa ardhi na chakula.

Ambalo ni muhimu kwangu ni uhusiano wakaribu na mungu zaidi ya ibada, desturi na maneno. Kilicho msingi ni imani ya kweli, maombi ya thati na kuishi kwa maadili mema. Muhimu kwangu ni maombi, imani, upendo, uadilifu na unyenyekevu. Dini kwangu sihofu ni tumaini na muongozo wa maisha ni mahali pakurejea, unapochoka, unapopotea, unapohitaji, mwelekeo na unapohitaji kuishi na haki.

Napoamka kufanya mambo kadhaa ya kunisaidia kuanza siku vizuri, kwanza nashukuru na kufanya maombi mafupi kumshukuru Mungu kwa siku mpya na kuomba uongozi kisha najipanga kimwili, kunyoosha mwili kidogo kuosha uso na kujitayarisha baada ya hapo najianda kisaikolojia kwa kupanga shughuli za kila siku au kusoma kitu kifupi cha kunijenga mara nyingi hunywa chai au majimoto ili kuamsha mwili.

Nina kwa siku ya leo ni kufanya jambo moja dogo lakini lenye maana litakalokurudishia amani na mwelekeo. Lisiwe kubwa bora lisikuchoshe. Iwe ni kusafisha sehemu ndogo kusoma aya moja ya biblia kufanya mazoezi kwa dakika kumi au kuwasiliana na mtu anayekupa nguvu chanya. Leo ni kujisukuma kupita kiasi ni ya kujikusanya kupanga hatua moja mbele na kumuamini mungu kwa yenye yaliosalia.

Ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Napenda juisi ya embe, kwa sababu ni tamu kwa asili yenye ladha nzito, na ina nguvu ya kuupa mwili vitamini hasaa vitamin A na C. Mara nyingi ninaipenda ikiwa freshi bila sukari nyingi hasa wakati wa joto au baada ya shuguli ndefu. Unifanya nijiskie freshi mwenye nguvu na mwenye furaha kidogo.

Hiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiria mawazo mapya, kuunganisha vitu kwa njia tofauti na kutafuta suluhisho zisizo za kawaida. Ubunifu unaonekana katika mambo madogo, njia kueleza wazo, kuchagua maneno au hata kuona vizuri katika vitu vya kawaida. Ubunifu unisaidia kujieleza, kujifunza na kukabiliana na changamoto kwa mtazamo chanya.

Mtazamo wa jumla ya mahali ninapoishi naishi katika nyumba ya kawaida ya makazi inaweza kuwa ni chumba changu cha eneo la utulivu kiasi mazingira ni ya majirani wa chache miti hapa na pale na barabara ndogo zinazotumiwa kwa kila siku. Sio kelele sana hasa jioni, jambo linalonifanya ikue rahisi kupumzika. Nakumbuka nilipo hamia eneo hili, hisai ilikuwa kubwa ya kwanza, ukurasa mpya. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu eneo la aina hii, ni amani na urahisi wa maisha, ni rahisi kupata huduma muhimu na watu wengi wanaheshimiana. Kuhusu usalama na raha, ndiyo najihisi salama na mwenye amani.